Nikifikiria kuhusu walimu wangu, mwalimu wafizikia ndiye anayenijia kichwani kwanza. Alikuwa mtu wa kipekee sana kwa sababu hakua tu mwalimu, bali alikuwa kama mshauri. Alikuwa na subira ya ajabu na kila mara alitutia moyo tusiogope masomo magumu. Kwa kweli, upendo wake kwa kazi na jinsi alivyotuelewa, ulifanya darasa lake liwe mahali tulipoona tunathaminiwa sita msahau kamwe.

Siku hizi, mimi hutumia muda mwingi kutazama video kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube na TikTok. Napenda YouTube kwa sababu kuna video nyingi za mafunzo ambazo hunisaidia kujifunza vitu vipya kila siku. Kwa upande mwingine, mimi hutumia TikTok kupata burudani fupi na za kuchekesha ninapopumzika. Pia wakati mwingine, mimi hutazama filamu kwenye Netflix nikiwa na marafiki zangu. Kwangu mimi, mtandao ni maktaba kubwa ya maarifa na furaha.

Kwangu mimi, kupika si kazi tu, bali ni sanaa ninayoifurahia sana. Napenda sana kujaribu mapishi mapya jikoni. Hasa vyakula vya asili na vile vya kisasa. Kuna furaha ya kipekee unapoona mchanganyiko wa viungo mbalimbali, unatokeza harufu nzuri na ladha tamu. Zaidi ya yote, kitu ninachopenda zaidi ni kuwaandalia marafiki na familia yangu chakula. Kwa sababu chakula huleta watu pamoja kwa tabasamu na upendo.

Kabla ya mkutano wowote, mimi hupenda kujiandaa mapema ili mambo yaende vizuri. Kwanza, mimi hupitia ajenda kwa makini na kuandika hoja muhimu ninazotaka kusema. Pia, mimi hupenda kufanya utafiti kidogo ili niwe na takwimu au maelezo sahihi mkononi. Mimi huamini kwamba maandalizi mazuri ndiyo siri ya kuwa na ujasiri na kutoa mchango wenye tija. Mwishowe, mimi huhakikisha vifaa vyangu vya kazi viko tayari nisichelewe kuanza.

Kusema kweli, mimi sijui kuendesha baiskeli, lakini kila nikiwaona watu wakifanya hivyo naona ni jambo la kufurahisha sana. Nimejaribu mara moja, lakini changamoto yangu kubwa ni woga wa kuachia mikono na kuanza kukanyaga pedali peke yangu. Ingawa bado sijaweza, natamani sana siku moja nishinde woga huo ili nifurahie upepo na uhuru wa kuendesha baiskeli.

Mimi binafsi sijawahi kufuga mnyama wa ndani, lakini wazazi wangu walikuwa na ng'ombe watatu kule kijijini. Nakumbuka jinsi maisha ya kijijini yanavyokuwa na shamrashamra kutokana na wanyama hao. Kuanzia asubuhi wakati ya kukamua maziwa, hadi jioni wanaporudi machungoni. Ingawa sikuwa mhusika wa kuwatunza, nilifurahia kuona jinsi walivyokuwa sehemu muhimu ya maisha ya familia yetu kule nyumbani.

Kila siku kuna programu tatu ambazo siwezi kuzikosa kwenye simu yangu. WhatsApp, barua pepe na TikTok. Mimi hutumia WhatsAppu kwa ajili ya mawasiliano ya haraka na marafiki na familia. Wakati barua pepe ni muhimu sana kwa ajili ya shughuli zangu za kikazi na mawasiliano rasmi. Lakini baada ya kazi ngumu, mimi hupenda kuingia TikTok ili kupata burudani na kuona ubunifu wa watu mbalimbali duniani.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi huanza na madiliko madogo katika maisha yangu ya kila siku. Mara nyingi, mimi hubeba mfuko wa kitambani ninapoenda sokoni au madukani, ili niepuke kutumia mifuko ya plastiki, inayotumiwa maramoja tu. Pia mimi hutumia chupa ya maji ya kudumu badala ya kununua maji ya chupa ya plastiki kila wakati.